Ushirikiano unasaidia kwa kuwa inafanya kazi kuwa rahisi, inafunza mtu kuweza kuwa mwaminifu, kukua wa kweli, unasaidia kuharakisha kazi niliyofanya mbele kwa kuwa na uraisi wa kazi na uwepesi wa kufanya inachoitajika bila kukawia kumalizia kazi.

Maendeleo ningependa kuona katika jamii yangu ni maendeleo ya kiafya, sana sana kwa watoto kukua na matibabu yanayofaa, matibabu yanayo ya bei nafuu, ili waendelee na masomo yao bila kukua na shida ya kupata madawa na matibabu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi nyekundu, inanikumbusha kuhusu upendo umoja, nguo zangu nazozipenda ni za rangi nyekundu, inanifanya nihisi bold mwenye nguvu, mwenye urembo na rangi hiyo mara nyingi iko kwenye vitu zangu za nyumba, nguo zangu, hata katika chumba changu cha malazi.

Kumbukumbu nilio nayo mzuri kutoka ututoni ni wakati babangu alikuwa anatoka kazini jioni na kuja nyumbani kama ametuletea zawadi tukitoka shuleni ilikuwa inafanya unafurahia na inafanya kufanya utamani kutoka shule kukimbia nyumbani ili upate zawadi utakayo letewa.

Natumia teknolojia ya sauti kwa kuwa inanisaidia kwa haraka ina uwepesi wa wa kupata nachohitaji na pia kwa mtoto inasaidia haraka kuliko kubonyeza simu kwa kuwa ina uharaka zaidi.

Napendelea kitanda kizuri kwa kuwa kinasaidia na kulainisha mgongo. Kwa kuwa mtu aliye na shida za mgongo anastaili kujilaza mahali pazuri ili mgongo usipate shida nyingi. Kitanda kigumu kinaleta shida kwenye mgongo wa mtu na mtu hastahili kuwa na chungu na maumivu mgongoni.

Nimeona bahari mara moja, napenda mchanga wa bahari, na upepo wa bahari, napenda maji yanavyokuja uvuoni, na pia vile kunavyo hewa safi katika bahari, ingawa watu wameaza kuchafua bahari zetu kwa vichupa na vijikaratasi, bahari ni maali pan amandhari safi sana.

Napenda kuimba kwa kuwa inatuliza moyo wangu, inatuliza mawazo yangu, inatuliza akili yangu. Uimbaji inasaidia pia kuwasiliana na watu wengine. Unaweza tuma wimbo kwa mtu unayependa, kumweleza vile unavyompenda, kuelezea kuelezea, feelings, vile unavyohisi moyoni mwako. Kuimba inasaidia pia na kusawazisha mawazo yanayo kusonga kama una msongo wa mawazo na furahia sana nikiimba kwa kuwa narudi kwenye amani.

Wasilisho, inasaidia kwa maonyesho na kufahamisha ama kutia moyo, kuhamasisha, kujenga, niya njema au kusawasilisha wazo au bidhaa mpya zinazofika katika watu ili kuwaelezea vile wataeza kuzitumia vile wataeza kupata pesa kutokana nazo au kujisaidia na wazo fulani.

Wakati nataka kutulia, napenda kusoma bibilia yangu, ama kusikiza nyimbo za njili. Mazoezi haya nilianza kufanya, nilipojua kuhusu kusoma biblia. Yanafanya natulia. Ninaweza shiriki kwa muda wa dakika thelathini au. Ninaweza shiriki kwa muda kwa nusu saa au lisaa limoja. Ninapomaliza najisikia nimeburudika na niko mwenye imani na amani tele na nimepumzika sawa sawa.

Wakati wafuraha na jifurahisha kwa kuimba na kuongea na marafiki zangu na kufanya jokes zinazo furahisha kutumbuizana kwa kudensi na kukatika na kuimba nyimbo zenye furaha sana.

Nafanya marafiki wapya kwa kujiunga na vilabu vya jamii au kwenye madarasa mapya kama ya madarasa maapia na pia katika vistudio. Kujifunza kuendeaha vitu kama baiskeli kusoma, michezo na kwa hali hiyo najumuika na watu watabaka mbali mbali na kutengeneza marafiki wapya.

Kwa kila kazi lazima uwe na malengo ili uone kama kuna mabadiliko ilio unafanya kazini. Kuwa na malengo wazi na mikakati sahihi tunafanikiwa kwenye kazi zetu na tunatimiza malengo tunayofaa ili kukuwa na malengo ya mwezi una stahili ukue na utengeneze hatua za kufuata na uhakikishe umezitimiza. Nayo malengo yako ya mwezi yata timika.

Mimi na marafiki zangu tumeanza klabu cha kusoma vitabu. Tunapenda kushindana kuona nani anasoma vitabu. Amesoma vitabu vingi. Na pia kuulizana maswali kulingana na topiki. Zinoza tufraisha kama za familia watoto nyumba. Na pia kuweza kubadilishana vitabu. Kuangalia vile vinavyo saidia katika maisha yetu. Pia tunapenda kuenda kuogelea baharini, kutembea kwenye mchanga wa bahari.

Nasherekea mafanikio ya timu kwa kuposti kwenye Instagram na Facebook na WhatsApp. Na pia kukutana na marafiki na kusherekea kwa kuimba na kula na kunywa pamoja. Na pia kwa kuvaa nguo za timu yetu kwa kuonyesha kila mtu timu yetu ni gani. Na kutangaza kila mahali hadi kwenye socials.

Na piga picha mara nyingi kama mara kumi na kuendelea picha za bidhaa nazouza za kazini na za kufanya vitu kama deliveries na za kupea wanunuzi ili kuona vitu tunazouza kama biashara yetu. Na pia tunapiga picha za kuweka kwenye mtandao za walio kwenye mtandao kuona bidhaa tunazouza mtandaoni na pia kwenye soko.

Natumia kompyuta kwa kufanya research ya vitu ninavyotaka kujua. Pia inasaidia kwa kuwa, nafanya kazi kwa wepesi na hali ya kiasi kwamba unaweza kutafuta kitu kwa muda wa sekunde chache tu. Kitu ambacho kama utakitafuta kupitia chombo chingine, unaweza kuchukua wakati mrefu mpaka kupita na pengine usikipate. Pia naweza fanya vitu kama hesabu ngumu kwa kompyuta kwa muda mchache. Na pia naweza kupata somo lolote kupitia internet kwa kutumia muda mfupi kulipata somo hilo kuliko ningetumia vitabu vilivyochapishwa. Na pia ina ubora, ina ubora zaidi haina makosa kama kwenye vitabu. Kwa kuwa vitabu zingine unapata viko na makosa, haviko sahihi.

Siku kuu ni siku muhimu sana kwangu kwa kuwa nasherekea na familia na marafiki. Siku hii ya siku kuu tunaandaa vyakula mbali mbali. Tunaalika familia walio mbali na marafiki. Tunapika chakula za aina tofauti. Tunasherekea kuna vinywaji vya aina tofauti. Na pia matunda ya kutoka mbali mbali. Tunakaribisha wageni. Tumeona. Tusiopatana nao kwa muda mrefu. Tunaanda vyakula vya kutoka katika kabila mbali mbali pia. Tunajaribu kuna michezo kuna kuimba kuna pia kusoma vitabu wakati huo shairi kucheza na watoto na pia kujuliana hali inavyokuwa.

Napendelea kusoma na kuandika lakini kuandika zaidi, kwa kuwa unapoandika chini, husaidia kuona maono yako kwa uwazi. Unapoyaandika maono yako yanatoka kwenye mawazo ya kichwa na kuwa kitu kinachoonekana. Pia hutoa mwelekeo wa maisha. Vizuri, pia ukiandika chini, hujenga nidhamu na uwajibikaji. Unaweza kufwata kile ulichoandika. Kukifuatilia hadi ukakitimiza. Kutimiza uliyoyaandika chini. Kila wakati unapoangalia pahali uliye. Andika, unaangalia nikipi hujakikamilisha na ukaweza kukikamilisha sawa, sawa.

Naishi katika nyumba ya kupanga. Kuna barabara nje ya jumba hili, na soko la watu la kununua vyakula, sana sana vyakula vya kutoka shambani, kama mboga na matunda. Napenda jumba hilo kwa maana liko mahali kuna mkusanyiko wa watu. Ukiwa kwenye nyumba, ukiangalia dirishani, unaweza ona watu wakitembea. Wakifanya vitu vyao, unaona wachuuzi wakiuza bidhaa zao. Na pia kuna usalama katika eneo hilo. Watu wanafanya biashara kwa urahisi na hakuna vita wala hakuna wizi.

Mchezo naopenda wa olimpiki ni mchezo wa kuogelea. Napenda kwa kuwa kuko na sheria tufauti na mchezo hiyi ingine. Na pia ikona uwezo wa kuogelea tofauti kwa kuwa kuna freestyle na backstroke. Mchezo huo wa olimpiki kwenye orodha ya mchezo huku kanuni mojawapo ya kuogelea. Ni kuongelea huku ukielekea kwenye maji ingawa mpaka sasa kuna aina nyingi za kuogelea. Ambazo nazo zimeshirikishwa kikamilifu katika mashindano hayo ya kimataifa. Kama ilivyo katika aina za kuogelea upande mwingine kuna aina za mabwawa na kuogelea ambao maji yake hutiwa kemikali aina ya klorini kama baada ya kutumika. Aina hii ya uogeleaji kutumika katika mashindano mengi pia ni nyepesi kumfundisha mtu kwa kuwa. Mwogeleaji hulaza tumbo chini na ku. Pigapiga miguu na mikono na hatimaye kupiga hatua mbele.

Chumba nachokipenda zaidi ni jikoni, jikoni ndio chumba nacho jihisi huru. Huko ndipo napo pika naanda. Jikoni hutumika mara nyingi kupika na kuandaa hasa vyakula. Jikoni huwa na harufu nzuri sana kama we ni safi. Kwa kuwa kuna andaa vyakula vizuri na pia kuna harufu ya viungo, pia kazi ya mandalizi. Na pia kusaidiana na familia kupika na po ongea nikiwa katika chumba hicho ninajiisi uhuru na pia kuwa nafanya kitu cha maana napo tayarishia familia chakula, cha mchana na usiku au cha asubuhi.

Napenda kupika, kupika ndio inaashiria upendo ninao kwa watu wangu wa karibu, tuwapikia chakula, kitamu, chakula tofauti tofauti na pia ukipikia wageni na marafiki inaashiria upendo wako, upendo wako kwao, unaonesha vile unavyowajali na kuwathamani kwa vyakula unavyowapikia.

Kwa kuwa kinatumika kila wakati, napaswa kuchaji kama mara mbili. Usiku na jioni ili nieze kukitumia, huwa nakitumia kufanya kazi zangu za mtandaoni na pia kwenye biashara yangu. Hakipaswi kukua kimezima kinapaswa kuwa na moto kila wakati kwa hivyo inanifanya kuchaji mara mbili kwa siku.

Eee, nawafahamu majirani zangu kwa kuwa, ni vizuri kujua watu wanaoishi karibu na wewe, japo ukona hitaji la dharura, unaeza pata watu wa kukusaidia, kwa hivyo ni muhimu kujuana na majirani wako, na pia kujua masaa, na ni muhimu sana. Kuwajua kwa majina na pia kuwa na nambari zao za simu ili ukiwa na hitaji la dharura unaeza kuwaita au kuwapigia wa kakusaidie.

Kumbukumbu nilizo nazo nzuri za shule ni wakati wa michezo na shule zingine zinakuja kushindana mchezo wa kandanda au mchezo wa basketbol. Tuna kutana na watoto wa shule zingine za mbali mbali na kubadilishana mawaidha. Za tabaka tufauti tufauti pia wakati wa kufunga shule unikuwa muhimu sana na kuwa unangojea kuenda nyumbani.

Ili kukuwa na maisha maisha yenye maana lazima ukuwe na kazi. Kwa hivyo zote zinaambatana kukuwa na kazi na pia kuweza kukuwa na maisha. Nayofanya ni kuwa na msimamo ya kile unachokifanya katika maisha yako. Na kazi zinazokutia moyo. Na pia kuwa na wakati wakuungana na familia na marafiki zako. Na kufanya kazi kwa taratibu pia na kwa masaa yanayofaa.

Chakula ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya watu na watu wanapenda chakula kitamu. Sana sana chakula huonyesha upendo wako kwa mtu. Ukinipea chakula kitamu inaonyesha kwa kuwa umenipenda, umeniheshimu na pia umenijali. Chakula kitamu ni cha muhimu sana katika maisha yetu.

Siku ya kuzaliwa ni muhimu kwangu kwa kuwa ni siku ya furaha ya kujua kuwa niko katika ulimwengu huu. Siku hiyo naa huwa nasherehekea na marafiki na familia yangu tunapika tunakula tunaburudika tunakunywa vinywaji tunaimba na tunashukuru Mungu kwa mwaka mwingine. Pia napenda, majioni nayo napenda kukaa pekee yangu, nikiwaza na nikiwazua kwa kuwa ule mwaka umekua wa baraka, mwaka umaliza, nikuwa mzima, ninakaa, ninafikiria, naandika mawazo yangu chini na pia vitu ningetaka kufanya kwa mwaka huyo mpya nimeingia. Siku yenye nilifurahia zaidi ya kusherekea ilikuwa wakati marafiki zangu walinifanyia a surprise. Pati nilifurahia sana kwa kua sikuwa natarajia kufanyia sherehe ya kuzaliwa kwangu.

Nakumbuka mwalimu wangu wa Kingereza kwa shule yangu ya upili. Alikuwa mwalimu mwenye furaha na hekima. Na zaidi ya yote alikuwa mwalimu mwenye roho safi. Alikuwa anafunza kwa furaha na alikuwa anaelezea kuhusu jambo hadi unaelewa. Alikuwa mwenye kupenda kufunza na kuelewa na kusikiza wanafunzi wake.

Naeza penda kujaribu teknolojia mpya kwa kuwa katika ulimwengu huu tunaoishi sahi teknolojia ndio mambo yote. Teknolojia ndio inapa mtu kazi na ukipata kazi unapata mahali pa kujikimu kimaisha. Kwa hivyo kujaribu teknolojia mpya, inafaa na ni vizuri kwa mtu kwa kujituma kujaribu teknolojia mpya. Yoyote inakayotokea. Bora kuwe na mikakati inayokusaidia kujaribu teknolojia mpya.

Mvua ni baraka kwangu na wakati inanyesha nafurahi sana sana kama niko huko mashambani nina amka asubuhi najitayarisha na vaa nguo kama za kabuti ya mvua. Alafu naenda shambani, napalilia kidogo na pia naeka mboga. Lakini pia kuna wakati mwingine mvua inaeza kuja kama hujatarajia na haujajipanga ki sawasawa. Unapata kuwa inabidi upangue mipango yako kama ulikua uende nje pengine kusherekea. Nje inabidi uwache kuenda na ukae ndani ili mvua isi kupate ukiwa nje. Wakati nasikia sauti ya mvua, inanisaidia sana. Sana sana usiku napenda kusikia sauti ya mvua kama niko kwenye kitanda. Na furahia sauti iyo kwa kuwa inanibembeleza hadi kulala.